Chakula gani cha kigeni umewahi kujaribu? Kwa kweli kwa miaka yangu hii ambayo nimeishi Tanzania. Sijawahu kubahatika kujaribu chakula cha kigeni. Kutokana na mazingira ambayo ninaishi ni vigumu sana kupata chakula cha kigeni, labda siku nyingine nitajaribu.

Unafanya nini wakati wa baridi kali? Wakati wa baridi kali huwa navaa sweta lakini pia nina pasha nyumba joto kwa kutumia vitoa joto vya umeme lakini pia huwa naota mkaa na kuhakikisha kwamba najifunika blangeti zito.

Napendelea suruali au sketi. Kwa kuwa mimi ni mvulana na siwezi kuvaa sketi. Kwa hiyo niseme napendelea kuvaa suruali. Sana sana suruali za vitambaa, na kadeti. Sipendelei sana suruwali za jinsi kwa sababu kufua huwa zinanisumbua sana. Napendelea suruali kuliko sketi.

Aina gani ya filamu unazipenda. Filamu ambazo nazipenda mimi ni filamu za mapigano na filamu za mapenzi. Hizi ni filamu ambazo kwa kweli zimechukua sehemu kubwa ya muda wangu kwenye kuangalia. Nazipenda sana. Pia napenda filamu za nchi ya Korea na nchi ya Nigeria. Ni nchi ambazo kwa kweli wana kititi sana kwenye kuigiza filamu hasa kwa kolea za mapigano pia za mapenzi lakini kwa nigeria hasa za mapenzi ndo wamezidi sana kwenye kuziandaa.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Chakula ambacho mara nyingi ninakula mchana ni chakula ambacho sio kizito sana kwa ajili ya kwamba kiniepushie nisije nikasinzia. Wakati nafanya kazi zangu. Kwa hiyo mara nyingi huwa napendelea kula snacks kama vile karanga au kashata za kukaranga pia. Lakini pia muda mwingine napenda kula chipsi, ndio.

Niambie halisi kuhusu mji wako wa kuzaliwa kwanza mimi nimezaliwa katika mji au kijiji kinachoitwa mkandamu. Ni kijiji ambacho kinapatikana katika wilaya mbalali mkoa wa mbea nchini Tanzania. Kijiji cha mkandami kina vitu mbali mbali vya kuvutia kama vile mito milima lakini pia na mbuga za wanyama. Ninakumbuka mambo mazuli ya utotone ambao ya mefanyika ambao ni meyanafanya nikiwa mkandami. Kama vile kuweza kucheza na watoto wenzango mpila, kuchunga ng'ombe, lakini pia kushiriki shele mbali mbali za kijamii. Vitu ambavyo vinafanya mji wangu uwe maalumu ni ukalimu wa watu ambao wanapatikana katika kijiji changu cha mkandami. Hicho ndo kitu ambacho kinafanya mji wangu uwe maalumu. Na heji kuludi kwenye mji wangu. Asa kipindi cha likizo inategemea mwaka huu nirudi kwenye kipindi cha kufunga halusi. Ili niweze kusherekea halusi yangu kwenye kijiji changu na mji wangu pendwaNiliozaliwa.

Mahali gani pakihistoria ungependa kutembelea? Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni katika mapango ya amboni, tanga. Nisehemu ambayo nasikia kwamba ina historia kubwa na nisehemu mzuri sana ya kuenda kutembea kwa hiyo ningependa kutembelea hiyo sehemu.

Mafanikio gani umeyapata kazini? Mafanikio ambao nimeyapata kazini, kwanza mimi hapa nimeajiliwa mwaka elfu mbili ishirini na nne, kwa hvo mpaka sasa hivi nina mwaka mmoja kazini. Mafanikio ambao nimeyapata, kwanza ni kuweza kujikimu mwenyewe, kwamba nimeweza kumudu gharama zangu za maisha za kila siku. Lakini pia, mafanikio mengine nimeweza kuanzisha biashara ya kilimo, ambapo ninalima. Lakini pia nimeweza kusaidia wazazi nyumbani na kuwasaidia wadogo zangu ambao shuleni kwa hiyo, imenifanikisha sana.

Ndoto yako kubwa ni nini? Ndoto yangu kubwa kabisa ni kuja kufanikiwa katika maisha yangu katika nyanja ya kipato kwamba niwe na uwezo wa kufanya jambo lolote ambalo ninalo lihitaji niweze kuweza kulea familia yangu wazazi wangu wadogo zangu kaka zangu lakini pia niweze kumtunza mke wangu ambaye natarajia kumwona hivi karibuni. Na niweze kuwasomesha watoto wangu shule, nzuri. Lakini pia niwe na makazi yangu ambao niweze kukizi yale mahitaji muhimu katika kula malazi na nguo.

Mafanikio gani ya binafsi unayo thamini kazini? Mafanikiyo ya binafsi ninayo thamini kazini ni yale mafanikio ya mbayo. Mimi kama mimi kazini niweze kubuni kitu na kiweze kufanikiwa katika sehemu yangu ya kazi. Hayo ni mafanikiyo ambayo naya thamini mno.

Unasomea wapi habari mtandaoni? Habari matandoni huwa nasomea katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza kabisa ni sehemu katika mtandao wa Instagram. Na ambako nimeweza kwa fwatilia. Watu mbali mbali ambao wanatoa taarifa za habari. Kwa mfano TBC, Taifa, ITV, Wasafi, Crown FM, Miradiayo. Lakini pia nafuatilia kupitia mtandao ya Facebook. Lakini pia na kutumia Google naweza kupata taarifa za habari.